Mimi hufanya mazoezi kila asubuhi. Nikiamka asubuhi naenda matembezi ya inje. Kisha nakuja naruka kamba. Naruka kamba kama mara mia moja. Nikienda katika matembezi ya inje. Ninatembea kwa muda wa dakika thelathini. Kwa hivo mazoezi mimi napenda kufanya asubuhi na inanisaidia sana.

Ndiyo, mimi ninapenda kujaribu vyakula vipya. Mimi ni mkenya lakini ninapenda kujaribu vyakula vipya. Ninakumbuka kuna siku baba yangu alinipeleka kwa hoteli. Akaninunulia chakula cha Ethiopia. Mimi ni mkenya lakini nilipenda chakula cha Ethiopia sana. Pia ninapenda kujaribu kupika vyakula tofauti tofauti.